Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbalimbali ili kupata kuelewa mpana. Husoma vitabu, makala na taarifa tofauti ili kuongeza maarifa yangu. Pia husikiliza maelezo na ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu kwa sababu unisaidia kujifunza kutokana na mifano halisi ya maisha. Haidha hutumia vyombo vya habari na mtandao kutafuta au taatifa mpya na zakisasa. Zaidi ya hayo hujifunza kwa kuuliza maswali, kushiriki katika majadiliano na kufanya mazoezi ili kuhakikisha ninaelewa vizuri mambo ninayojifunza.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi kwa sababu una nafasi muhimu sana katika maisha ya jamii. Mziki wa jadi huonyesha historia, tamaduni na mila za watu wa jamii husika na hutumika kama njia ya kuridhisha marifa kutoka kizazi kimoja kuenda kiingine. Kupitia nyimbo, ngoma na ala za asili kama ngoma, filimbi na zeze, jamii huuwasilisha ujumbe unaohusu maadili umoja heshima na mshikamano Aidha, muziki wa jadi hutumika katika matukio mbalimbali kama sherehe za kitamaduni, harusi, mazishi na ibada za kijamii hivyo kuimarisha mahusiano miongoni mwa wana jamii Muziki huu pia hutoa burudani na faraja na huwasaidia watu kueleza hisia zao kama furaha huzuni au shukurani. Kwa ujumla, mziki wa jadi ni urithi muhimu unaopaswa kudhaminiwa, kuhifadhiwa na kuendelezwa na ili kuimarisha, utambulisho wa jamii na kuuendeleza utamaduni kwa vizazi vijavyo.